Ndiyo, napenda sana hadithi za ajabu, sababu yake nikuwa, zinanifanya nihisi kama ninatoroka dunia ya kawaida kwa muda. Na pia napenda zile hadithi, zinazochanganya uhalisi, na ndoto, zenye hisia, mshangao, na wahusika, wanaoji hisi halisi kama binadamu.

Katika muda wangu wa bure, ni kiamka bila haraka huchukua muda wangu kutafakari kimya kimya kuhusu maisha. Na pia saa ingine ninasoma vitabu au hadithi zinazoburudisha na kunipa nafasi ya kufikiria kwa kina. Pia ninasikiliza muziki kwa utulivu ili kupumzisha mawazo pia. Mara nyingine natembea bila lengo maalumu na kufurahia mazingira yanaonizunguka. Zaidi ya yote nadhamini mazungumzo ya kweli na mtu na pia napenda sana kukaa kwenye watu ambao tunarlewana pamoja.

Ili nishirikiane na timu yangu, mimi hufanya kazi kama mtu, anayejaribu kuhakikisha kila mmoja, anahisi, ana thamani. Ninasikiliza kila mtu kwanza kuona anachofikiria na jinsi anavyohisi kisha ninashirikisha mawazo yangu kwa wazi. Kwa ufupi, mimi hufanya kila kitu ili timu iwe na urafiki, mawasiliano yasiwe na msongomano, na upate kila mtu anajisikia kweli ameshirikishwa.

Mara nyingi mchana, mimi nakula chakula raisi, lakini kinachonipa nguvu. Kwa kawaida, ni wali na mboga, auchapati na nyama kidogo, wakati mwingine nikikosa muda naweza kula ugali na samaki. Kila mara ninajaribu kuwa na chakula kilicho raisi, lakini kinachonipa nguvu za kuendelea na shuguli za mchana.

Kila siku mimi hupata njia rahisi kulingana na ni wapi ninapoenda. Kama ni karibu, natembea kwa miguu, ni fiti na inasaidia kuamka. Kama ni mbali kidogo, mara nyingi, nategemea daladala au basi, ingawa wakati mwingine, ugharimu sana. Na kama nina bahati au nikiwa na muda, napanda baskeli au gari, inakuwa ni rahisi zaidi kuliko kusubiri usafiri wa uma.

Ninapenda wanyama wengi. Hasa wale wanaofanya moyo wangu ufurahi. Mbwa na paka ni wanyama ninaopenda, wanafanya nicheke na nijisikie ni kama niko nyumbani. Lakini pia napenda wanyama wa pori kama vile simba, tembo au twiga. Kwa sababu wanamvuto wa ajabu na pia wanafanya nijihisi kama dunia ni kubwa na ya kushangaza. Kwa kweli mimi napenda wanyama wote, wanaofanya maisha yangu iwe na furaha na kuvutia. Ama iwe ni nyumbani au porini.

Nina uhusiano wa karibu na wazee wangu ambao unajengwa kwa heshima, upendo na maelewano. Ninawathamini sana kwa hekima na uzoefu wao. Kwani mara mingi wananifundisha mambo muhimu maishani. Wananieleza hadithi za zamani ambazo huniwazia kuhusu maisha na maamuzi sahihi. Tunapokaa pamoja huwa najizungumzia kila aina ya jambo na pia naangalia changamoto za kila siku kulingana na vile wazee wangu wananielezea kuhusu maisha yao pia.

Kila siku napanga kazi zangu kwanjia rahisi. Kwa mfano, mara nyingi uwanza na zile kazi ndogo zina zoweza kumalizika haraka. Kisha na shugulikia zile kubwa na changamoto zaidi wakati nimepata umakini wajuu. Pia uweka muda kupumzika katika kazi niangu ili nisue na msongo wa mawazo. Hii ina nisaidia kufanya mambo kwa utulivu na kuwakikisha kila jambo limeenda kwa mpangilio bila kukwama.

Ndiyo, ninapenda kusikiliza redio, lakini si kila aina. Mara nyingi husikiliza vipindi vya hadithi za sauti au mazungumzo ya kielimu yanayoelezea maisha ya watu wengine au historia za zamani. Kwangu vipindi hivi, hunifundisha mambo mapya na kunifanya nifikirie kwa undani. Wakati mwingine ninapokuwa peke yangu kusikiliza redio kunanifaa sana kwani sauti pekee hunifanya nishiriki katika hadithi au mazungumzo na kuniletea furaha na utulivu wa kiakili.

Mimi napenda zaidi upepo wa sili kuliko AC, sababu yake ni kuwa upepo hunifanya nijisikie huru na unanipa raha fulani ambayo haipatikani ndani ya chumba kinachopasha baridi. Kwangu upepo unasaidia kupunguza joto kidogo, hunifanya nipumue vizuri na pia hunifanya niwe na utulivu wa asili. Naeza sema kuwa AC ni nzuri wakati wa joto kali sana. Lakini upepo wa asili una vibe tofauti kabisa. Unakufanya ujisikie vizuri kiakili na kimwili.

Shughuli ninayoipenda zaidi ni kusikiliza dokumentari napenda jinsi zinavyofundisha mambo mapya kuhusu historia sayansi au maisha ya watu wengine huku pia zikiniwacha nikifurahi na kutafakari wakati mwingine napenda pia kuchukua muda nikitembea au kukaa kimya nikisikiliza kwani kunanisaidia kupumzika kiakili na kuendelea ufahamu wangu kwa kweli chochote kinachonipa furaha kinanifanya nijisikie huru na kunipa mwanga wa kufikiri ndicho kwangu ninachokipenda zaidi.

Ndiyo nimewa kufikiria kuuza maembe Ususa ni wakati wa msimu. Watu wanapenda maembe safi, hivyo inaonekana kama njianzuri ya kupata kipato kidogo. Bado sijaanza rasmi, lakini wazo hilo unifanya nifurai na inanifanya nione jinsi ya kupanga nijue wataja wangu na kuwakikisha maembe ni nzuri.

Ndio, mara nyingi mimi huvaa saa. Si kitu kikubwa, lakini hunisaidia kujua muda na pia kunipa mtindo kidogo. Wakati mwingine navaa saa rahisi tu, lakini kama nataka kuoenekana vizuri kidogo, au kuendana na mavazi niliyo vaa, basi navaa saa nzuri saidi.

Kwa mara nyingi, napanga malengo ya kila mwezi kwa njia rahisi lakini yenye mpangilio. Kwanza, huangalia kazi zote muhimu, zinazohitaji kufanywa ndani ya mwezi huo na kuziandika kwenye orodha. Kisha hugawa kazi hizo kwa hatua ndogondogo ambazo zinaweza kufanikishwa kwa urahisi. Baada ya hapo, naangalia ni kazi zipi muhimu zaidi, au zenye dharura, kisha naanza, nazo kwanza. Pia napanga muda wa kukagua maendeleo yangu mara kwa mara ili nijue ni wapi nimefanikiwa na ni wapi nahitaji kufanya marekebisho. Kwa njia hiyo si tu kwamba kazi zinakamilika kwa wakati bali pia na ninahisi utulivu kwa kuwa kila kitu kina mpangilio.

Mara nyingi huangalia barua pepe angalau mara moja asubuhi ili kubaini kazi yoyote ya dharura au inayohitaji majibu ya haraka. Kati ya mchana hupitia tena ili kuhakikisha kwamba hakuna jambo lolote muhimu limepita bila kushughulikiwa. Wakati mwengine jioni kabla ya kuondoka kazini huangalia barua pepe kwa mara ya mwisho ili kuwa na utulivu wa akili kuwa kila jambo muhimu limepatiwa kipaumbele.

Mafanikio ni nayo dhamini binafsi kazini, sikila wakati ya na husiana na miradi mikubwa au ma tokeo makubwa. Maranyingi, nathani mafanikio madogo kama kusaidia wenzangu kuelewa jambo, ngumu, au kumalizia kazi changamano, kwanjia rahisi, ni muhimu sana kwangu. Pia kujifunza kitu kipia kila siku na kuona jinsi ufahamu huo unavyo nisaidia kazi yangu, hunifanya nijivunie. Kwa kweli mara nyingi ni mafanikio haya madogo yasioonekana sana kwa wengine yanayonipa furaha kubwa na kunisukuma kuendelea kufanya vizuri zaidi.

Kuweka afya yangu nzuri, ninapenda kufanya mambo madogo tu. Kila asubuhi natembea kidogo inje ili nipate hewa safi, nakula chakula pole pole, nikifurahia kila kitu. Na mara nyingine, nataka tu kucheza kidogo au kukimbia kidogo nyumbani huku, nikisikiliza mziki. Mambo haya madogo hunisaidia kuwa na nguvu na akili safi.

Wakati nina msongo wa kiakili, mara nyingi hufanya mambo madogo ambayo wengine hawafikirii kwa mfano hupika kikombe cha chai au kahawa pole pole nikijitazama kidogo kwenye dirisha nikifurahia sauti za wanyama au ndege. Mara nyingine hufanya mazoezi madogo ya mkono au miguu, huku ni kisikiliza muziki wa asili. Au, naandika hadithi fupi au mawazo yangu kwenye daftari. Hizi ndogo ndogo hunisaidia kupunguza msongo, kurudisha utulivu wa akili na inaniruhusu kutazama matatizo kwa mtazama mpya kabla ya kurudi kazini.

Ndio. Napenda chakula kitamu. Lakini si kila chakula kitamu cha kawaida. Napenda kile ambacho kinanipa hisia tofauti, kama ugali na mayai, yenye manukato kidogo ya kienyeji, au chakula cha kitamaduni, kilichopikwa taratibu na mapishi ya zamani. Ladha yake inanifanya nikumbuke kumbukumbu nzuri, kama wakati wa familia au marafiki, na inanipa furaha ndogo ambayo, sio tu mwili bali pia ya kiakili.

Ninaposhugulikia muda wa mwisho, mara nyingi napanga kidogo mapumziko na kujitazama ili kuzingatia kazi muhimu kwanza. Badala ya kwanza mara moja kwa haraka, napata kikombe cha chai, nikisikiliza mziki au nikifikiria suluhisho la haraka. Hii inasaidia akili yangu kuwa tulivu, inanipa mtazamo mpya kwa kazi na mara nyingi inanifanikisha zaidi kwa ufanisi kuliko kushugulikia kila kitu kwa haraka.

Kumbukumbu ya utotoni ninayokumbuka kwa furaha ni pale nilipojaribu kujenga nyumba ndogo ya majani kwenye shamba pamoja na ndugu zangu bila msaada wa mtu mkubwa. Tulijaribu mbinu mbalimbali, tukicheka kila mara kitu kilipopitwa au kuvunjika. Hapo nilijifunza kushirikiana, ubunifu na kuvumilia makosa yangu mwenyewe. Kumbukumbu hii hunipeleka hisia ya furaha ya kweli na utulivu na mara nyingi ninapozifikiria huniruhusu kurudi kidogo kwenye hali ya usio na wasiwasi wa utoto.

Kwa kawaida, nafanya mazoezi wakati ambapo mwili wangu unaihisi unahitaji nguvu zaidi. Mara nyingi napenda kufanya mazoezi mapema asubuhi kidogo, wakati hewa bado ni safi na dunia haijazidiwa na kelele. Kwani, kunanipa hisia ya utulivu na kuanza siku kwa nguvu. Lakini mara nyingine, nafanya mazoezi jioni kwa njia ya furaha, kama kucheza kidogo na marafiki, au kukimbia huk nikisikiliza mziki ninaoupenda. Badala ya mazoezi ya kawaida. Hii ufanya mazoezi kuwa siyo tu kukua mwili bali pia kunaniburudisha kwenye akili na pia inanifanya nifurahie kwenye muda wangu.

Ninasasisha vifaa vyangu kwa njia ambayo si kawaida kwa wengine. Badala ya kusasisha kila wakati tuu kwa ratiba, uangalia ni wakati gani ni naona kuwa napata faida kubwa zaidi kutokana na sasisho. Kwa mfano, mara nyingi ufanya sasisho wakati wa mapumziko kidogo ni kichunguza kwanza jinsi kila kipengele kita kavyo nisaidia kazini. Pia na pima programu mpya au vipengele vipya kwa uangalifu kabla kusasisha ili kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri bila kuvuruga kazi zangu. Kwa njia hii nafanya vifaa vyangu kuwa vyenye kuaminika na vinasaidia kufanya kazi kwa urahisi.

Napendelea kusoma kuliko kuandika kwa sababu kusoma kuna nipa nafasi ya kuundua mawazo mapia, kujifunza mambo mbalimbali na kuhasamisha akili yangu. Hata hivyo, mara nyingine ninapenda kuandika hasa pale ninapo hitaji kueleza mawazo yangu hau kuhifati kumbu kumbu muhimu.

Timu yangu ya mpira wa muguu ni nayoipenda ni Manchester United. Napenda kuona mchezo wa kwani kila meche hunipa msisimko mkubwa na furaha isio ya kifani. Napenda pia historia yao namna wachezaji wanavyo shirikiana na shauku ya mashabiki wake. Mara nyingine napenda kufuatilia tuakimu na michoro ya mechi ni kijaribu kuelewa mikakati yao. Kwa kweli upendo wangu kwa manu ni zaidi ya michezo tu ni hisia ya mshikamano na furaha kila wanapofanikiwa.